Uzoefu wakushangaza kabisa niliowahi kupata, ni siku moja niliposafiri peke yangu kwenda mahali nisipopafahamu vizuri. Nilifika jioni, jua likiwa linatutua pole pole na anga likiwa na rangi za machungwa na waridi zilizopendeza sana. Nilijisikia hofu kidogo mwanzoni kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniambia nifanya nini au niende wapi. Lakini pia nilihisi uhuru wa ajabu. Nilitembea taratibu ni kitazama watu wakifanya shughuli zao za kawaida, watoto wakicheza, wauzaji wakipanga bidhaa zao na wazee wakizungumza kwa sauti za chini. Kilichonishangaza zaidi ni jinsi mgeni anaweza kujisikia kukaribishwa hata bila maneno mengi. Kuna mwanamke mzee aliyenionyesha njia kwa tabasamu tu na hilo lilinifanya nijihisi salama na kudhamini utu wa binadamu. Usiku ulipofika, nilikaa kimya nikisikiliza sauti za mazingira na nikatambua jinsi ya mbavyo wakati mwingine, tunahitaji kuwa peke yetu ili kujielewa zaidi. Uzoefu huwa ulinifundisha kuwa hofu inaweza kubadilika kuwa ujasiri na kutokuwa na uhakika kunaweza kuleta masomo muhimu. Mpaka leo, ninapokumbuka nahisi shukrani kwa sababu ulinyonyesha nguvu niliyonayo ndani yangu. Hata sikuwa ninaifahamu kikamilifu.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayonifanya niamke kila siku nikiwa na hamasa. Kwanza kabisa ni kuona matokeo ya kazi yangu nikijua kuwa juhudi ninazoweka zinaleta mabadiliko hata kama ni madogo. Pili, napata motisha kubwa ni napojifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi wangu. Hilo hunifanya nijihisi na kuwa na kusonga mbele kitaaluma. Mazingira mazuri ya kazi pia ni muhimu sana, hasa pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wenzangu na viongozi. Nikipata kutambuliwa au kuthaminiwa kwa kazi nzuri niliyofanya, hata kwa maneno machache tu, huniongezea nguvu ya kufanya zaidi. Pia, malengo binafsi hunisukuma sana kutaka kujiengea maisha bora, kusaidia familia na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Mwisho, ninapokumbuka sababu iliyofanya nianze kazi hiyo tangu mwanzo, hujawa na ari upya na kujikumbusha kuwa kila changamoto ni hatua ya kunikaribishia mafanikio.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga na kueka vipaumbele wazi kila siku. Mara nyingi naanza kwa kuorodhesha kazi zote ninazopaswa kufanya, kisha nazitenganisha kulingana na umuhimu na muda wa mwisho. Kazi muhimu zaidi nazifanya kwanza nikiwa na nguvu nyingi hasaa asubuhi ili kuepuka msongo wa mawazo baadae. Pia najitahidi kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogondogo zinazoweza kutekelezeka kirahisi. Jambo linalosaidia kutochoka haraka na kufuatilia maendeleo yangu. Ninatumia ratiba au vikumbusho kunisaidia kukumbuka miadi na tarehe muhimu. Vile vile, najipa mapumziko mafupi kati ya kazi ili kubaki makini na kuepuka kuchoka sana. Ninapokutana na vikwazo au mabadiliko yasiotarajiwa, ujaribu kubadilika haraka bila kupoteza mwelekeo. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kutumia muda wangu kwa ufanisi, kuongeza tija kazini, na bado kupata nafasi ya kupumzika na kushugulikia maisha ya binafsi.

Ningependa sana kurudi ujana. Kipindi cha ujana kilikuwa na hisia ya kipekee ya uhuru, ndoto nyingi, na hofu chache kuhusu kesho. Ilikuwa ni wakati wa kujaribu mambo mapya bila kuogopa sana kufanya makosa, kwa sababu kila kosa lilionekana kama somo tu, si mwisho wa dunia. Ningependa kurudia ule moyo wa ujasiri, nguvu nyingi, na imani kwamba kila kitu kinawezekana. Pia ujana ulikuwa na furaha ndogondogo kicheko kisicho na sababu kubwa urafiki wa thati na wakati wa kupumzika bila ratiba nyingi. Hata hivyo, ningerejea ujana nikiwa na hekima ya sasa ili nifurahie kila hatua zaidi, nichukue maamuzi bora na nijithamini mapema. Kurudi ujana kungenikumbusha kuishi kwa matumaini, kufurahia safari ya maisha na kutojisahau katikati ya majukumu ya kila siku.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na nyama ya kuchoma. Hasa ikiliwa pamoja na mboga za kienyeji kama mchicha, derema au sukuma wiki. Mchanganyiko wake unanipa hisia ya nyumbani na mshikamano wa familia hasa inapoliwa siku za wikendi au kwenye sherehe ndogondogo. Napenda ugali kwa sababu ni rahisi lakini unashibisha. Na nyama ya kuchoma huongeza ladha ya peke inayofanya mlo uwe wakukumbukwa. Zaidi ya ladha, chakula hiki kinanikumbusha nyakati za kukaa pamoja na wapendwa kushirikiana vicheko na mazungumzo mazuri. Chakula cha jadi kwangu si mlo tu bali nisehemu ya utamaduni na kumukumbu nzuri za maisha.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa kuishi kikamilifu kwenye huo wakati. Mara nyingi, hupenda kushiriki furaha yangu na watu ninaowapenda kwa kicheko, mazungumzo au hata chakula cha pamoja. Pia napenda kusikiliza muziki ninaoupenda, kuimba kimoyomoyo au kucheza kidogo bila kujali sana. Wakati mwingine, najitoa nje kidogo nikitembea au kukaa sehemu tulivu nikitafakari na kushukuru kwa kile ninachopitia. Napenda pia kujizawadia vitu vidogo kama kahawa ninayoipenda au kujipumzisha bila haraka. Kwangu, kujifurahisha si lazima kuwa jambo kubwa, ni kuthamini baraka ndogo ndogo, kujiruhusu kucheka kwa uhuru na kuwacha moyo ufurahie bila hofu.

Kinachonifanya nipende shirika langu ni mazingira ya kazi yanayo himiza ushirikiano na heshima. Na wathamini sana wenzangu kwa sababu tukiwa timu, tunaweza kushirikiana mawazo, kusaidiana wakati wa changamoto na kusherehekea mafanikio pamoja. Pia, napenda uwazi katika mawasiliano kwani hunifanya nijihisi kuwa sehemu muhimu ya shirika na kuelewa mwelekeo wake. Shirika langu linanipa nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma kupitia majukumu mapya na changamoto zinazojenga uwezo wangu. Zaidi ya yote, napenda jinsi kazi yangu inavyotambulika na kuthaminiwa jambo linalolipa motisha ya kufanya zaidi na kujituma kila siku.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni ya vichekesho, hasa zile za Mr. Bean. Kinacho nivutia sana kwenye filamu au vipindi vya Mr. Bean ni ucheshi wake wa kimya kimya, unawotumia matendo na sura badala ya maneno mengi. Hilo linafanya ucheshi wake uweleweke kwa watu warika na tamaduni tofauti. Kila mara ninapo mtazama, uwa sihitaji kuwa na mayawazo mengi na atilia tu kicheko kije kwa kawaida. Kwa kweli, huwa narudia kuitazama mara kadhaa bila kuchoka. Kila nikiirudia, napata kicheko kipya au kugundua jambo dogo nililokuwa sijaliona awali. Misabini hunikumbusha kufurahia maisha kwa urahisi, kucheka hata kwenye hali ndogo ndogo na kutochukulia kila kitu kwa uzito mkubwa. Kwangu, filamu hizo ni chanzo chafuraha na dawa nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo.

Kinachonifanya ni furahi sana ni mambo rahisi lakini yenye maana kubwa moyoni. Kwanza kabisa ni muda mzuri na watu ninoawapenda, kukaa pamoja, kucheka na kushirikiana mawazo bila presha. Furaha pia huja ninapofanikiwa kutimiza lengo, nililokuwa nimejiwekea, hata kama ni dogo, kwa sababu hunipa hisia ya kujithamini na maendeleo. Pia hufurahi sana ninapopata amani ya moyo wakati mambo yako sawa, akili iko tulivu na sina mzigo mkubwa wa mawazo. Kusikiliza muziki ninaoupenda kutazama filamu za vichekesho kama Mr. Bean au kupumzika nyumbani unifanya njihisi nimerithika. Zaidi ya yote, kufurahi kwangu hutokana na shukrani, kutambua baraka nilizo nazo na kuhishi siku moja kwa matumaini na moyo wa furaha.

Sisomi gazeti, lakini bado napata habari na matukio muhimu kwa njia nyingine ambazo ni rahisi na haraka. Mara nyingi ninapata taarifa kupitia televisheni, redio au mitandao ya kijamii. Ambapo ninaweza kuchagua kile ninachotaka kujua bila kulazimika kusoma kila ukurasa wa gazeti. Njia hizi pia hunitumia muda vizuri na hutupa mitazamo tofauti ya matukio yanayo endelea duniani. Kwa mfano, nikiwa kwenye mitandao naweza kuona maoni ya watu mbalimbali kuona picha na video zinazo husiana na habari na hata kushiriki maoni yangu. Hivyo, ingawa sisomi gazeti bado na shirikishwa na dunia na taarifa zake kwanjia rahisi na ya kufurahisha.

Napenda hadithi za ajabu sana. Hunivutia kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu na wa mawazo, usiri na mshangao ambako kila kitu kinawezekana. Hadithi kama hizo hunifanya nitafakari zaidi kujiuliza maswali na wakati mwingine kunipa mafunzo ya kina kuhusu maisha, hofu na matumaini ya binadamu. Napenda hasa hadithi zenye mchanganyiko wa fumbo, hisia na ujumbe wa maadili, kwa sababu hubaki akilini hata baada ya kuimaliza. Hadithi za ajabu pia hunipa burudani, hunisaidia kupumzika na kuniondoa kidogo kwenye msongo wa mawazo ya kila siku, na kunifanya nione maisha kwa mtazamo tofauti.

Kila siku, ninatumia zana kadhaa za dijiti ambazo hufanya maisha yangu ya kazi na binafsi kuwa rahisi na yenye tija. Kwanza, najitegemea na kompyuta au simu ya mkononi kwa mwasiliano kupitia barua pepe, ujumbe wa papo hapo na mitandao ya kijami. Pia, kalenda ya dijiti ufanya niweze kupanga ratiba yangu kukumbuka miadi muhimu na kueka vipaumbele vya kazi. Kwa kazi ya kitaluma, napenda kutumia programu za ofisi kama Word au Excel, ambazo hufanya maandishi na hesabu ziwe rahisi kusimamia. Zaidi ya hayo, zana za kuhifadhi faili mtandaoni zinarahisisha kushirikiana na wenzangu na kuhifadhi data salama. Hizi zana za dijiti ufanya kila siku kukua yenye mpangilio ufanisi na kunisaidia kufanikisha kazi zangu kwa urahisi na haraka.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Hata kama mara nyingine tunakubaliana au hatukubaliani kwenye baadhi ya mambo, kuna heshima na upendo wa thati unaotawala. Na wapenda kwa sababu wanauzoefu na hekima ambayo hunisaidia katika maamuzi yangu ya kila siku. Na mara nyingi napata ushauri wao wa busara ninapo kabiliana na chakamoto. Pia, nafahamu kwamba wapo kila wakati ili kunisaidia na kunilea zamani za familia, maadili na utamaduni. Tunapokaa pamoja huwa na mazungumzo ya nyefuraha, kicheko na hadithi za zamani ambazo hunifundisha mambo mapya. Mahusiano haya hufanya nijihisi kuwa sehemu ya familia na kunipa uzabiti wa kihisia na faraja ya kweli.

Kwa mwaka, ninaenda hospitali mara mbili. Mara nyingi hii ni kwa ajili ya ukaguzi wa afya ya kawaida au vipimo vya mara kwa mara kuhakikisha kila kitu kiko sawa na afya yangu. Pia, mara nyingine ni lazima nikae hospitalini kwa ajili ya matibabu madogo kama vile kupata dawa au ushauri wa daktari. Hii njia ya kuenda mara chache, lakini kwa mpangilio, husaidia kudumisha afya bora na kuepuka matatizo makubwa yasiyotabirika. Kwa hivyo, ingaa si mara kwa mara, kila ziara ni muhimu na hufanya nijihisi salama kiafya.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mbinu kadhaa zinazoongeza usalama wa akounti zangu. Kwanza, ninachagua nenosiri lenye mchanganyiko wa herufu kubwa na ndogo, nambari na alama maalumu, ili liwe gumu kudhaniwa na mashine au mtu yoyote. Pia, napenda kuhakikisha kila akounti na nenosiri tofauti, ili kama moja itaathirika, zingine ziwe salama. Nenosiri langu huwa refu, angalau herufi kumi na mbili na mara nyingine hutumia maneno au sentensi ninayoweza kukumbuka, lakini ningumu kwa wengine. Kwa huduma muhimu, mara nyingi hutumia udhibitisho wa hatua ambili ambapo pamoja na nenosiri na paso kuthibitisha kwa simu au barua pepe. Mbinu hizi zote bufanya ni jihisi salama uniondoa hofu ya wizi wa mtandao na kunihakikishia amani ya akili kuhusu taarifa zangu binafsi.

Nafuata matukio ya kimataifa. Hii hunifanya nijue kinachoendelea duniani na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu siasa, uchumi, teknolojia na mabadiliko ya kijamii. Mara nyingi napata taarifa hizi kupitia televisheni, radio au mitandao ya kijamii. Ambapo naweza pia kuona mitazamo tofauti ya watu wengine. Kufuatilia matukio ya kimataifa, kuna nipa maarifa zaidi, kuna nipa ufahamu wa dunia na kuna nisaidia kuelewa jinsi matukio ya navyoathiri maisha ya kila mtu. Zaidi ya hayo, hunifanya nijihisi kuwa sehemu ya dunia ya leo na kunipa nafasi ya kushiriki mazungumzo yenye maana kuhusu mambo yanayo endelea nje ya nchi yangu.

Napenda kufanya mambo rahisi, lakini yenye furaha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi, tunapenda kukutana na kuzungumza, kucheka na kushirikishana yale yanayo endelea kwenye maisha yetu, kwani hilo hutujenga kihisia. Pia hupenda kutoka pamoja kwa chakula au kahawa, au kutembea mahali tulivu ili kupumzika na kubadilisha mawazo. Wakati mwingine, tunatazama filamu hasa za vichekesho au kusikiliza muziki tunao upenda. Kilicho muhimu zaidi kwangu si shughuli yenyewe, bali ni kuwa pamoja, kuhisi ukaribu, kuaminiana na kufurahia muda bila presha.

Uzoefu wakazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye changamoto nyingi, hasa pale shinikizo lilikuwa kubwa na raslimali zilikua chache. Katika kipindi hicho, nilijifunza kuwa kazi sio tu kuhusu ujuzi ulio nao, bali pia mtazamo wako na jinsi unavoshugulikia matatizo. Kulikuwa na wakati nililazimika kufanya majukumu mengi kwa wakati mmoja, kushugulika na watu watabia tofauti na bado kuhakikisha malengo ya natimizwa kwa wakati. Hii ilinifundisha umuhimu wa kupanga muda vizuri, kueka vipa umbele na kutulia hata hali inapokuwa ngumu. Pia nilijifunza thamani ya mawasiliano mazuri kazini. Niliona kuwa makosa mengi hutokea si kwa kukosa uwezo, bali kwa kutoelewana. Kuuuliza maswali kwa wakati kusikiliza wengine na kutoa maoni kwa heshima kulisaidia kupunguza migogoro na kuongeza ufanisi. Uzoefu huo ulinifundisha kuwajibika zaidi kukubali makosa yangu na kujifunza kutoka kwa kwake bad badala ya kuyakimbia. Zaidi ya yote, kazi hiyo ilinijenga kiakili na kihisia nilijifunza uvum kuvumilia kuwa na nithamu na kutochoka haraka hata matokeo yana pochelewa kuonekana. Ilinifundisha kuwa mafanikio ni ma mchakato unaohitaji subira, kujifunza kila siku na kushirikiana na wengine. Huo ndio uzoefu wa kazi ulio nibadilisha zaidi na kuniandaa kukabiliana na changamoto nyingine kubwa maishani.

Ninajihisi chanya kuhusu wasilisho, ingawa mara ya kwanza linaweza kuleta msisimko, kidogo au hofu ya kawaida. Kwangu, wasilisho ni fursa ya kushirikisha wengine mawazo, ujuzi au kazi niliofanya kwa bidii. Nikijiandaa vizuri, ninajiamini zaidi na ninahisi utulivu kwa sababu najua ninachokizungumza na lengo la ujumbe wangu. Wakati wa wasilisho, ninajihisi mwenye umakini na uwajibikaji kwa sababu ninajua watu wananisikiliza na wanategemea maelezo yangu. Hilo hunisaidia kuzungumza kwa wazi, kutumia lugha rahisi na kuwahusisha wasikilizaji. Baada ya kumaliza wasilisho, mara nyingi huhisi faraja na kuridhika hasa nikiona ujumbe wangu umeeleweka. Kwa ujumla, naona wasilisho si jambo la kuogopesha bali ni nafasi ya kujifunza, kukua na kujiamini zaidi.

Somo la sayansi ni nalo lipenda zaidi ni physics. Na lipenda kwa sababu ulinanisaidia kuelewa jinsi dunia inavyo fanya kazi, kuanzia mwendo wa vitu, guvu, nishati, hadi sheria, zinazoongoza maumbile. Physics hunifundisha kufikiri kwa kina na kimantiki, siyo kukariri tu, bali kuelewa kwa nini mambo kutokea. Pia napenda jinsi physics inavyo husiana na maisha ya kila siku, umeme tunawo tumia nyumbani, magari anavyo sogea, mpaka teknolojia kama simu na satellite. Kila thana huonekana kuwa rahisi na yenye matumizi. Kilo ufanya somo hili liwe la kuvutia na kunipa hamasa ya kujifunza zaidi. Kwa sababu kila ni nacho jifunza na hisi kinanipa macho mapia ya kuitazama dunia.

Ningependa sana kuitembelea Australia kwa sababu ni inchi yenye mchanganiko wa kipekee wa mazingira ya asili, miji ya kisasa na utamaduni tofauti. Kuviona vitu kama Sydney Opera House, Harbour Bridge na fukwe maarufu kama Bondi Beach kungekuwa uzoefu wakipekee sana. Pia napendezwa na maisha ya mjini yalio tulivu lakini yenye mpangilio mzuri na maendeleo ya juu. Zaidi ya hayo, Australia inanivutia kwa maumbile yake ya ajabu kama Great Barrier Reef, jangwani kubwa la Outback na wanyama wa kipekee kama kangaroo na koala ambao hupatikana huko tu. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa wenyeji, wa asili na historia yao. Kwa ujumla, kuitembelea Australia kungekuwa safari ya kujifunza, kuburudika na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia.

Ninapokutana na kazi za dharura, kwanza hujitahidi kutulia ili kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Kisha hutathmini haraka nini hasa kinahitaji kufanyika ni kipi cha umuhimu zaidi na ni muda gani uliopo. Hapo naweka vipaumbele na kuanza na kazi ilio na adhari kubwa au muda mfupi wa mwisho. Pia hugawanya kazi kubwa kubwa kuwa hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kushughulikia bila kuchanganikiwa. Ikiwezekana, huwasiliana na watu husika mapema ili kupata msaada au taarifa muhimu, badala ya kufanya kila kitu pekee yangu. Wakati wa dharura, ninajitahidi kuzingatia suluhisho badala ya tatizo na baada ya kumaliza hutathmini kilichotokea ili nijifunze na nijipange vizuri zaidi kwa dharura zinazofuata.

Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza hufanya ni kujipa dakika chache za utulivu, nashukuru kwa siku mpya na kujitayarisha kiakili. Kisha hujianda binafsi, kuoga, kupiga mswaki na kupanga muonekano wangu ili nijisikie nipo tayari kwanza siku. Baada ya hapo, hunywa kinywaji cha asubuhi kama kahawa, ambacho hunisaidia kupata nguvu na umakini. Nikiendelea hutazama ratiba ya siku au orodha ya majukumu ili kujua vipau mbele vyangu. Hilo hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo na nidhamu. Wakati mwingine huchukua dakika chache kusoma au kusikiliza jambo linalonitia motisha. Kwa kufanya mambo haya, kila asubuhi, ninajisikia mwenye utulivu, tayari na mwenye mtazamo chanya wa kukabiliana na siku nzima.

Nimewahi kufuga mnyama na kwa sasa ninafuga sungura. Kufuga sungura ni uzoefu mzuri na wa kufurahisha kwa sababu ni wanyama watulivu, wapole na rahisi kuwatunza. Napenda jinsi wanavyo hitaji uangalizi wa upendo chakula safi kama majani na mboga, pamoja na mazingira safi ili wawe na afya njema. Kuwa na sungura kuna nifundisha uwajibikaji na subira kwa sababu lazima ni wahudumie kila siku bila kukosa. Pia hunipa furaha na utulivu hasa ninapo waona wakirukaruka au wakipumzika kwa amani. Kwangu, sungura siyo tu mnyama wa kufugwa, bali ni sehemu ya maisha yangu na chanzo cha furaha nyumbani.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyolenga mawasiliano, usimamizi wa muda na kazi kwa timu. Mafunzo ya mawasiliano yalinisaidia kujifunza jinsi ya kujieleza kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kushugulikia tofauti za maoni kazini bila migogoro. Hii ilinisaidia kujenga mahusiano mazuri na wenzangu na kuboresha ufanisi wa kazi. Mafunzo ya usimamizi wa muda yalinifundisha kupanga majukumu kueka vipaumbele na kutimiza kazi kwa wakati bila msongo wa mawazo. Aitha, mafunzo ya kazi kwa timu yalinionyesha umuhimu wa kushirikiana, kuheshimiana na kutumia nguvu za kila mtu kufikia lengo moja. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenijenga kitaaluma na binafsi na yamekuwa msaada mkubwa katika kukabiliana na changamoto za kila siku kazini.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na kinaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kulingana na mazingira au hamu niliyo nayo. Iwe ni kuku wa kukaanga, kuchemsha, kuchoma au kupika kwa mchuzi mnene, kila aina huwa na ladha yake ya kipekee. Pia napenda nyama ya kuku kwa sababu ina afya, hasa inapopikwa bila mafuta mingi na inanipa nguvu bila kuji, kujihisi mzito. Inaendana vizuri na vyakula vingine kama wali, ugali, chapati au mboga za majani. Zaidi ya yote, nyama ya kuku hunikumbusha milo ya pamoja na familia au marafiki, jambo linalofanya chakula hiki kiwe cha thamani zaidi kwangu, si kwa latha tu, bali pia kwa hisia zinazo leta.

Napenda zaidi filamu za mapenzi kwa sababu zinagusa hisia na kuonyesha upande wa kibinadamu wa maisha, upendo, matumaini, maumivu na furaha. Aina hii ya filamu hunifanya nijihusishe na wahusika kuelewa safari zao za kihisia na wakati mwingine kujifunza maana ya uvumilivu na msamaha katika mahusiano. Pia napenda jinsi filamu za mapenzi zinavyoweza kuwa za kutuliza na kutia moyo. Hadithi za mapenzi, iwe ni ya ni za furaha au zenye mchanga moto, uniacha ni kitafakari kuhusu maisha na mahusiano halisi. Kwa ujumla, filamu za mapenzi hunipa burudani, faraja na wakati wa kupumzika huku, ni kifurahia simulizi lenye mguso wa kipekee moyoni.